Kwangu mimi, kila siku natumia usafiri wa uma, kila siku ninapotoka nyumbani kuelikea mashuguli zangu za kawaida, natumia usafiri wa uma, asaa dalala kama njia kuu ya usafiri. Hhh Nimechagua njia hii, si kwa bahati mbaya, bali sababu inakisi hali halisi ya maisha, ina ina kisi hali yangu ya maisha ninayo ishi. Hhh na pia mazingira niliopo na u uwelewa wangu kuhusu changamoto na fulsa zilizopo katika jamii yangu. Kwanza kabisa, dalali inanisaidia kufika niinapokwenda kwa garama nafuu ikilinganishwa na usafiru wa binafsi kama kutumia gari, la kukodisha, au teksi. Hhh Kwa hali ya uchumi wa sasa, ambapo gharama ya maisha imeongezeka na kipato kwa wengi kama mimi, hakiongezeki kwa kasi ile ile. Hhh Kwa kasi ile ile, nimejifunza umuhimu wa kupanga matumizi ya pesa zangu kwa busara. Kutumia daladala kunifanya yanifanya nihisi kuwa ninanithamu ya kifetha mh hh ninaeza kuele kuelekeza fetha ni nazo pata kwenye maitaji mengine muhimu kama chakula mhh ah au kusaidia familia yangu. Mhh ahh Pili, usafiri wa dalala unanipa nafasi ya kuishi na kuelewa maisha halisi ya watu wakawaida kama mimi mhh Kila siku ni napokuwa ndani ya dalala na kutana na watu wa ina mbali mbali, kama wafanyi biashara wadogo, wafanyi kazi wa akina mama, wazee na hata wanafunzi wakati mwingine. Kusikiliza mazungumzo yao, changamoto zao na furaha zao, hunisaidia kupanua mawazo yangu kuhusu jamii. Mhh eh Inanifanya nitambue kuwa matatizo ninayo kumbana nayo, si peke yangu tu, bali ni watu wengi wanapambana nayo, na jambo hili hunijenga kiakili na kihisia. Hata hivyo, siezi kuficha kuwa kutumia daladala kuna changamoto zake. Mhh Maranyingi hukumbana na msongamanu mkubwa wa watu, folleni ndefu barabarani na wakati mwingine, ukosefu wa nithani kwa baadhi ya abiria au wahudumu. Kuna siku ni nachelewa kufika ninapokwenda, au nachoka hata kabla ya kuanza shugli zangu. Lakini kupitia changamoto hizi, Nimejifunza uvumilivu, subira na namna ya kuthibiti hasira zangu. Na amini kuwa maisha yenyewe yanafanana sana na safari ya dalala Hayakosi msukukumano, misukosuko.mhh Lakini mwisho wa siku unafa unafika ukio unako elekea mhh eh Zaidi ya hayo kutumia usafiri wa uma mhh ah unifanya ni jihisi kuwa sehemu ya juhudi za kulinda mazingira. Kadiri watu wengi wanavyo tumia daladala badala ya kila mtu kutumia gari lake binafsi, ndivyo uchafu wa mazingira unavyopungua. Hili ni jambo muhimu kwangu kwa sababu ninaamini kuwa ninawajibu wa kuchangia katika kulinda dunia na kwa vizazi vijavyo hata kama ninjia ndogo kama hii. Kwa ujumla, naeza kusema kuwa njia yangu ya usafiru wa kila siku ni chombo cha kunifikisha kutoka sihemu moja kwenda nyingine. Ahhmm Si hivyo tu, bali ni shule ya maisha. Mmh Kupitia dalala, nimejifunza nidhamu, uvumilivu, mshikamano wa kijami na hu umuhimu wa kuheshimu watu wengine katika barabara. Mm hh ni safari ninayo inayo nijenga kila siku kimwili, kiakili na kijami.

Kwangu mimi, aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Na siipendi tu kwa ladha yake tamu, bali pia ni kwa maana. Kwa maana na hisia, inazo nipia, inazo nipa kila ni napoikula. Keki ya chokoleti kwangu ni zaidi ya chakula. Ni kumbu kumbu, na nifaraja na ni ishara ya furaha katika maisha yangu. Kwanza kabisa, naipenda keki ya chokoleti kwa sababu ya ladha yake ya kipekee ambayo ina mchanganyiko wa utamu na ukali kwa umbali. Ladha hiyo, hunifanya nihisi kuridhika kwa kiwango cha juu Hasa baada ya siku ndefu na ya kuchosha. Kila kipande ninachokula, hunipa kutulia na kusahau kwa muda changamoto za maisha. Kwa namna fulani, chokoleti inanipa hisia ya utulivu wa ndani na furaha ya ghafla. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Pili keki ya chokoleti inanirudisha kwenye kumbukumbu za utoto wangu. Nakumbuka nyakati maalum kama siku za kuzaliwa, sherehe za kifamilia, au hafla ya kusherehekea mafanikio fulani ambapo mara mingi wa wazazi wangu na familia yangu walizoea kununua keki ya chokoleti. Wakati huo, keki haikuwa tu chakula ilikuwa ishara ya upendo, mshikamano na furaha pamoja. Hadi wa leo, kila ninapoinunuwa na kuila nahisi kama narudi wakati wa nyakati zile, zenye urahisi na furaha ya kweli. Zaidi ya hayo, napenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ubunifu mwingi katika utayarishaji wake. Inaweza kuwa laini au nzito, yenye krimu juu au iliyojaa chokoleti ndani na wakati mwingine inaweza kuchanganywa na ladha nyingine kama vanilla, kahawa au karanga utofauti huu hunifanya nisichoke kamwe Kila keki ya chokoleti ina ladha na uzoefu wake wa kipekee kama vile watu walivyo tufauti katika maisha Hata hivyo, ninapenda keki ya chokoleti kwa kiasi na kwa nidhamu. Ninaelewa kuwa vyakula vitamu vinahitaji kukuliwa na kwa kutahadhari ili kulinda afya yangu. Hii, inanifundisha kuwa hata vitu ninavyopenda sana maishani vinahitaji usawa wa mipaka. Kufurahia bila kupitiliza ni kanuni ambayo nimejifunza na kuitekeleza si tu kwenye chakula bali pia maeneo mengi mengine ya maisha yangu. Kwa ujumla keki ninayopenda sana ni keki ya chocolate inayo naakisi upande wangu wa kihisia kumbukumbu zangu na mtazamo wangu kuhusu furaha. Ni kitu kidogo lakini ni chenye maana kubwa sana. Na pia kinachonikumbusha kufurahia maisha kuthamini nyakati ndogo za furaha na kuishi kwa usawa pamoja na watu walio karibu na mimi.

Kwangu mimi napenda kujifunza mambo mipya, mapya, na ili kujifunza kwa ufanisi, mimi hufanya mambo mbalimbali kwa maksudi na kwa nidhamu, kwa sababu ninaamini kuwa kujifunza ni mchakato uendelevu unaoitaji juhudi, subira na mbinu sahihi. Sijifunzi kwa bahati mbaya, bali hujifunza na kujitambua mwenyewe kama wanafunzi wa maisha. Kwanza kabisa mimi hujifunza kwa kusoma kwa kina. Napenda kusoma vitabu, nakala, makala na maandiko, mbalimbali yanayohusiana na masomo yangu, au mambo ninayoyapitia. Wakati wa kusoma, sijikiti tu kwenye kupita kwa macho maandishi, bali kujiuliza maswali, kuandika nukuu muhimu na kujaribu kuelewa ujumbe wa mwandishi kwa undani. Kusoma hunisaidia kupanua maarifa yangu, kujijenga kiakili na kunipa msingi imara ya kufikiria kwa kina kabla ya kutoa maamuzi au maoni. Pili, mimi hujifunza kwa kusikiliza na kushirikiana na wengine, ninaamini kuwa kila mtu ana kitu cha kujifundisha. Kupitia mazungumzo na maprofesa, marafiki zangu au watu wenye uzoefu mkubwa kuliko wangu, huweza kupata mitazamo mipya ambayo singeweza kuipata peke yangu. Wakati mwingine kusikiliza simulizi za maisha ya wengine, hunipa mafunzo makubwa zaidi kuliku kusoma vitabu peke yake. Hii, hunifunza unyenyekevu na kunisaidia kutambua kuwa maarifa hayana mwisho. Tatu, mimi hujifunza kwa kutenda na kufanya mazoezi. Ninaamini kuwa maarifa yasiotumika, hubaki tu na nathari tu. Kwa hivyo, kila ninapojifunza jambo mpya najitahidi kutekeleza katika vitendo. Kama si somo la darasani, kufanya mazoezi, kama si steady ya maisha, hujaribu kuielekeza katika mazingira halisi. Na kwa kupitia makosa na mafanikio, najifunza zaidi na kwa kina, kwa sababu uzoefu huu hunijenga kuliko maelezo yenyewe kutoka kwa watu wengine. Zaidi ya hayo, najifunza kwa kujithamini mwenyewe. Mara kwa mara, najiuliza maswali kama, nimejifunza nini leo, nimeelewa nini vizuri, na bado kinichanganya, natafakari na kufikiria kuhusu kitu, kuhusu dhana mpya. Tafakari hii hunisaidia kubaini udhaifu wangu na kuboresha mbinu zangu za kujifunza. Balaa ya kukata tamaa ninaposhindwa, a natumia kushindwa huko kama fursa ya kujifunza na kukua zaidi. Pia natumia teknolojia na vyombo vya kisasa kujifunza. Natazama video za kielimu kusikiliza mihadhara, mitandaoni, kutumia programu mbalimbali kunisaidia kuelewa mada ngumu. Teknolojia, hunipa fursa ya kujifunza wakati wowote na mahali popote. Jambo ambalo, hunifanya nijione kuwa nina uhuru mkubwa katika mchakato wangu wa elimu. Kwa ujumla, ninachofanya ili kujifunza ni kuunganisha kusoma, kusikiliza, kutenda na kutafakari na pia kuenda kuangalia vitu mtandaoni. Ninaelewa kuwa, kujifunza si tukio la siku moja, bali ni safari ya maisha. Kwa mtazamo huo, kuendelea kujifunza kila siku ni jambo la maana.

Kwangu, kuna visa vitatu napenda kuongelelea kifedha, mapenzi na afya. Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mungine hasa katika maeneo ya kifedha, mapenzi na afya. Unatokana na uwelewa wangu, wakina kwamba maisha anayitaji usawa, nidhamu na kujitambua. Nimejifunza kwa mafanikio ya kweli ya nayo patikana kwa kuzingatia eneo moja peke. Nimejifunza kuwa mafanikio ya kweli hayapatikani kwa kujizingatia eneo moja peke bali kuyatunza yote kwa pamoja kwangu kabisa katika maswala ya kifedha ningesha uri mtu awe na nidhamu na malengo wazi fedha ni chombo, si mwisho wa maisha ni muhimu kujifunza kuishi kulingana na uwezo wako kupanga bajeti na kutenganisha maitaji na matamaniyo Ningeambia mtu ajifunze kueka akiba Hata kama nikidogo Kwa sababu akiba ujenga usalama wa badae na amani ya akili Pia ninge shauria aepuke madeni ya sio ya lazima na awe makini kwa maamuzi ya haraka ya kifedha Zaidi ya yote Ninge mkumbusha kuwa elimu ya kifedha ni muhimu sana kujifunza kuhusu wekaji matumizi sahihi ya fedha na mipango ya muda mrefu kusaidia mtu kuwa huru na thabiti kifedha. Katika mapenzi, ningeshauri mtu ajifunze kwanza kujipenda na kujiheshimu. Mapenzi ya kweli uwanza ndaniyako mwenyewe. Usikubali mahusiano ya nao, ya nao kudharau, ya nao kuumiza au ya nao kufanya ujipoteze. Mawasiliano ya wazi, uaminifu na heshima ni msingi katika mahusiano na uhusiano wa wote wenye afya. Ninge ambia mtu asiogope kusema ukweli wahisia zake, nakini pia ajifunze kusikiliza mwenza zake. Mapenzi siyo ukamilifu, bali ni utayari wa kupua pamoja kusamehe na kujifunze kutokana na makosa. Zaidi ya hayo, ninge mshauri asiharakishe mahusiano kwa shinikizo la jami bila achukue mudawake kufahamu mwenzake kwa kina. Kuhusu afya, ningenda kushauri ushauri kuwa afya ni mtaji mkubwa zaidi aliona mtu. Bila afya njema, hata fedha na mapenzi ama kitu chochote duniani upoteza dhamana yake. Ninge mshauri ya jifunze kula kwa usawa, kufanya mazoezi mara kwa mara, kupata muda kupumzika na kujieka vizuri. Pia, ninge mkumbusha umuhimu wa afya ya akili. Kujipa nafasi ya kupumzika kia akili, kuzungumza unapohisi mzigo na wawazo ama na kuepuka msongo wa mawazo wa kupita kiasi. Afia siyo tu kutoka kutokua mgonjwa bali hali ya kuwa sawa kimwili, kiakili na kihisia. Pia ningependa kumshauri kuhusu kazi. Kazi ni gezo moja katika maisha na kama hapo nipo unapata fedha zako za kukidhi maitaji yako ya kila siku, ni muhimu kutilia kueka mkazo na kujitahidi katika kazi zote unazo fanya. Kujumla nikeshauri mtu yoyote aishi maisha enye usawa na uwelewano wakina. Fedha zitumike kwa busara, mapenzi ya jengwe na heshima na uwaminifu na afya ilindwe kwa makusudi na kazi itiliwe mkazo. Maisha ni safari ndefu na maamuzi madogo yanayofanya kila siku. Tunayofanya kila siku ndio uamua ubora wa safari hiyo.

Ndio, mara mbili, nilipata nafasi ya kujifunza kupiga gitaa, kupitia tukio maalumu lilo kuwa la music Festival, nilipokua high school. Kwa kweli ilikuwa moja yauzoifu wa maisha, uliobadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu muziki, nidhamu na kujijua kibinafsi. Pili nilijifunza nilipo kwa chuo kikuu, nilipo ungana na marafiki walio kwa wanapenda muziki. Hivo mara kwa mara nilikuwa najipata nikitaka kujua zaidi kusu kupiga gita. Kumbuka siku hizo nilikuwa kidato cha tatu. Shule yetu ilianza na tamasha la muziki. Ambalo lilikuwa lengo kuu la kuonyesha vipaji vya wanafunzi. Siku hiyo ilikuwa ya kipekre kwa sababu ilitoa fursa ya watu wa ina zote. Wasani wakuimba, wakucheza ngoma, wakuimba mashahiri na wale wa kuonyesha ujuzi wa vyombo vya muziki. Mimi sikuwa mtaalamu wa gitaa ila nilikuwa napiga ngoma wakati mwingi. Hata nilikuwa sijawai kugusa gitaa kwa umakini na ukweli. Lakini nilipata hamu ya kujifunza kutokana na uzuri wa sauti na jinsi gitaa ilivyoweza kuleta hisia ndani ya wimbo. Tukio hilo lilinifunza kitu muhimu. Ndoto zote zetu zina weza kuwa za ukweli ikiwa tunatamani na kujaribu. Wakati wa maandalizi ya tamasha walimu walitafuta wanafunzi walio weza kujiunga na kundi la mziki la shule. Nilikuwa na hofu kwa sababu nilijua gitaa inaitaji ujuzi na nidhamu Lakini nilijua pia Tukio hilo nilikuwa na nafasi ya kujaribu kitu kipya Hata hivyo niliamua kusimama kidete na kusema nataka kujifunza walimu walieka ratiba za mafunzo ya gitaa kwa wanafunzi walio penda na hapo ndipo safari yangu ilianza Nilipo anza, nilikosa hata kujua vishizo sahihi vya vidole, lakini kwa mazoezi ya kila siku nilieza kuanza kutambua miondoko ya msingi, nilijifunza kamba, chords, na jinsi ya kunganisha miondoko ya gitaa na nyimbo. Kila siku nilipofanya mazoezi nilihisi, ndivyo nilijijenga kidogo kidogo. Hakuna kitu kilicho kuja kwa urahisi, lakini nilijifunza kuwa mziki ni kama maisha. Unaitaji bidii, subira na kufanya makosa, kabla ya kufanikiwa. Siku ya mandalizi, zilikua ngumu, lakini zilikua zakufurahisha. Nilifanya mazoezi ya pamoja kama kundi, tukajifunza kuendana na muimbaji, kuzingatia tempo na pia ujifunza jinsi ya kusikilizana. Tukio la music festival iliniletea kitu ingine ya thamani. Ilifunzi umuhimu wa kazi kwa pamoja gitaa pekee haitoshi bila mwimbaji mpiga ngoma bila wale waonao piga baze kila mtu anahitaji kujipanga ili kufanya sauti iwe nzuri siku ya tamasha nilikua na mchanganyiko wa hisia hofu, msisimuko na shauku Nilipojifunza kupiga gitaa mbele ya hadhira Nilihisi mwili wangu unatetemeka kidogo lakini kila mdundo niliofanya hisia za hofu zilianza kupungua Nilipoona watu wametulia na kuimba pamoja nasi Nilihisi nilikua sehemu ya kitu kikubwa zaidi na pia sauti ya gitaa ilizunguka ukumbi Baada ya tukio hilo sikurudi nyuma. Nilijifunza gitaa sikukoma pale niliendelea kufanya muziki na kuendelea kufanya zoezi Ilikuboresha ujuzi wangu kwenye gitaa na pia kucheza ngoma pale chuo kikuu kwa hivo Nilichukua fursa zote nilizoweza chuo kikuu kujifunza na pia kusharpen my skills.

Ndiyo, wakati mwingi nafurahia kuwa nyumbani. Ninapenda kutumia muda wangu kwa shughuli ambazo zinanifanya nijisikie niko na amani, niko na furaha, na pia niko na urahisi wa moyo. Nyumbani kwangu si tu mahali pa kulala, bali ni mahali pa kujijenga, kupumzika, na kuungana na nafsi yangu. Kwanza kabisa, napenda kupumzika na kutulia. Baada ya siku ndefu, nyumbani ndio mahali ninapopata amani ya kweli. Napanga muda wa kutulia, kupunguza mawazo na kuondoa msongo wa siku. Maranyingi, nitaweka mziki wa utulivu au kusikiliza sauti ya asili kama mvua ama mawimbi. Kwani hiyo, inanifanya nijisikie vizuri zaidi. Wakati huo, mimi huanza kupumua kwa utulivu na nishati ya mwili wangu inaanza kurejea pole pole. Ninapenda kufanya shughuli za nyumbani ambazo, zinanifanya nijisikie mwenyo udhibiti na furaha. Kwa mfano, kupika chakula ninachopenda. Kupika kwangu si kazi, bali ni njia ya kujitunza na kujieleza. Nikipika, ninapanga viungo, kuonja ladha na kujaribu mapishi mapya. Kuna wakati napika chakula cha kawaida, lakini kuna wakati napika kitu kipya. Hii, inanifanya nijisikia kuwa nyumbani ni mahali pa ubunifu na pa furaha. Napenda kusoma ama kuangalia kitu kinacho nifanya nifikirie. Nyumbani ni mahali pazuri pa kujisomea vitabu vizuri au kuangalia sinema na vipindi ninavyopenda Hii inanisaidia kupanua pia maarifa yangu na pia kunifanya nishangilie maisha kwa mtazamo tofauti Maranyingi ninaweka simu mbali na kujiwekea muda wa kusoma bila kutatiziwa Hii inanifanya nishindwe kuwacha na ninakuwa na hisia ya kuwa na muda wangu binafsi. Zaidi ya hayo napenda kutumia muda na familia au watu wakaribu wakati mwingine. Nyumbani ni pahali pa kuungana na watu ninaowafamu vizuri ambao wananisaidia kuwa mimi mwenyewe na watu ninaofurahia maishani. Tunaezakaa pamoja kuzungumza kuhusu mambo ya siku Tunacheka na hata kushiriki hadithi za maisha na siku ilivyokuwa Wakati mwingine tunacheza michezo nyumbani kama chess ama monopoly au kufanya shughuli za pamoja kama kusafisha nyumba au kupika pamoja Hii inanifanya nijiskie kuwa wa kipekee na inanikumbusha dhamani ya upendo wa familia. Pia napenda kujijali mwenyewe kimwili na kiakili. Nyumbani napata nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea ndani ya nyumba, yoga au kufanya mazoezi madogo ya nyumbani. Pia napenda kufanya vitu vya kujipamba, kuoga na kutulia. Pia napenda kutunza ngozi yangu au hata kusikiliza mziki na kujipeleka katika hali ya utulivu. Kwa ujumla, ninafurahia kuwa nyumbani. Mimi hufanya mambo ambayo yananifanya nipate amani, nipate furaha na nguvu umpia. Nyumbani ni mahali pa kujijenga, kujifunza na kupumzika. Ni mahali ninapohisi ni mimi, mimi ni mimi, bila kujaribu kuwa mtu mwingine. Na kwa hivyo, kila mara ninapofika nyumbani, ninahisi kama nimepata kimbililio la amani na la furaha.

Kwangu mimi, mimi ni freelancer wa academic writing. Kila wakati ninapo jiandaa kwa mkutano kama freelancer, najua kuwa si tu kwa kikao cha mazungumzo bali ni fursa ya kujengo aminifu, kuonyesha taaluma yangu na kupata kazi nzuri. Kwa hivyo, napanga kila kitu kwa undani na kwa nidhamu ili mkutano uwe na tija na ufanikiwe. Kwanza, najiandaa kisaikolojia na kwa akili. Kabla hata ya kufikiria kuhusu nyaraka au maelezo, najua lazima niwe na mtazamu sahihi. Ninajituliza na kujuekea malengo ya mkutano. Nafikiria, ni nini lengo kuu, nataka kuondoka na nini, nani nitakutana naye na ni nini wanahitaji kutoka kwangu. Kwa kufanya hivyo, ninaingia kwenye mkutano na uhakika na si kwa hufu. Hii ni muhimu kwa sababu kama freelancer, uaminifu wangu na uwezo wakujieleza na unamua kazi ni takayo pata. Pia anandika taarifa za mteja. Ninafanya utafiti kidogo kuhusu mteja ama kazi anayotaka kunipatia, anachosoma mara mingi. Hii ni muhimu sana kwani inaniweka katika nafasi ya kuzungumza kwa uhakika na tafta taarifa kama anahitaji kazi ya haina gani kama ni research paper, essay, dissertation ama assignments. Watafiti au taasisi wanazoshirikiana je wanamtindo gani wakuandika na je kazi yao inauhalisi wakisayansi yao nikibunifu kama mteja ni mtu wa mtandao Ninaangalia profili yake kazi zake zilizopita au aina ya uandishi anayopenda Hii na nisaidia kuzungumza kwa luga ambao naelewa na kuonyesha kwamba nimeshaa anza kujali mahitaji yake kabla hata ya mkutano. Pia naanda nyaraka na sampuli ya kazi yangu. Kama freelancer, ninalinda hathi yangu kwa kuonyesha ubora wa kazi yangu. Na hivyo, ninatumia nyaraka kama CV, orotha ya miradi niliofanya sampuli za kazi na pia reviews au maoni ya mteja wa zamani na mfano wa muundo wa kazi. Sampuli hizi, unisaidia mteja kuona ubora na uwandishi wangu, muundo wangu pia wa mawazo, au pia uwezo wangu wa kufuata viwango vya kitaaluma. Hata kama mteja hana wakati wa kusoma sampuli nyingi, napanga sampuli mbili ama tatu muhimu ambazo zinaonyesho uwezo wangu vizuri. Pia najiandaa na maswali muhimu. Ninafanya orodha ya maswali ambayo nitayauliza uyo mteja. Maswali haya ni muhimu kwa sababu ya naondoa mkanganyiko na yanasaidia kujenga uwazi. Maswali yangu ni kama anafanya utafiti wa aina gani ni kiwangu gani cha kina anataka. Muundo maalumu na miongozo ya kuandika ni muda gani anataka kazi na je kama ni rasilimali zake maswali haya yanaoyesha mteja kwamba mimi ni mtaalumu na nimejitolea kufanya kazi kwa ubora. Pia naanda mipango ya bei na muda kama freelancer, swala la bei ni muhimu sana na ninaanda mipango ya bei na mteja ili kuepuka mvutano badai Hii ni pamoja na bei ya huduma, malipo ya awali, wakati wa kazi kama revision policy kama mteja atakuwa na marekebisho na vigenzo vya kuondoa kazi Pia najiaanda kifundi kabla ya mkutano kama mkutano unafanyika mtandaoni Nina hakikisha vifaa vyangu viko tayari. Kama kuangalia internet, kamera na sauti pia naanda mazingira ya kufanya mkutano bila kelele. Pia kuandaa programu kama Zoom na kuandika maelezo kabla ya kuingia kwenye mkutano.

Kwangu mimi, mtazamo wangu binafsi napenda zaidi t-shirt kuliko shati. Ingawa sitakataa kwamba zote mbili zina nafasi yake kulingana na mazingira na tukio. Upendeleo wangu wa t-shirt, unatokana na urahisi wake, faraja na namna ilivyolingana na maisha ya kila siku ninayoishi. Kwanza kabisa, t-shati hunipa uhuru wa na faraja. Napovaa t-shati nahisi niko huru, kusonga, kufanya kazi zangu na kushughulika, shughulika kwa mashughuli mbali mbali bila kujihisi nimebanwa au nimevaa rasmi kupita kiasi. T-shati ni vazi linalo niruhusu kuwa mimi mwenyewe hasa katika mazingira yasiyo rasmi kama nyumbani, kazini, kuenda shughuli kwenye mazingira ya kawaida au ninapokuwa natembea na marafiki. Kwa upande wangu, faraja ni jambo la msingi sana katika mavazi na t-shati halitimizi hilo kwa kiwango kikubwa. Pili, ninapenda t-shati kwa sababu ni rahisi kuendana na hali yangu. Naweza kuivaa na suruali ya jeans, kaptula, au hata sketi, na bado najihisi nimependeza. T-shati bila pia, zinapatikana katika mitindo, rangi na ujumbe mbalimbali, jambo linalonipa nafasi ya kujieleza. Kupitia t-shati, naweza kuonyesha ladha yangu, mawazo yangu, au hata msimamo yangu kuhusu jambo fulani Kupitia maandishi ya upicha zilizochapishwa juu yake Hata hivyo, siwezi kusema kwamba sipendi shati kabisa Shati ninalipenda kwa mazingira rasmi na pale ambapo natawa kuonekana nadhifu na mwenye mpangilio zaidi Ninapotakiwa kuhudhuria mkutano, mahojiano, hafla rasmi au tukilo linalohitaji muonekano wa kitaalam Shati huwa chaguo langu kuu, shati hunipa taswira ya umakini, uwajibikaji na heshima kwa tukio au watu ninaokutana nao. Kwa mtazamu wangu, tofauti kati ya t-shati na shati, si swala la lipi bora zaidi, mbali ni wakati na mazingira, ninayokuwa yako mbele yangu. T-shati, inafaa zaidi katika maisha ya kila siku kwa sababu ya urahisi na faraja. Ilihali shati, inafaa pale ninapotaka kuwasilisha picha ya rasmi na ya kitaalam. Kuwa kunauwezo wa kuchagua kati ya hivi viwili, hunisaidia kujiweka sawa kulingana na hali. Zaidi ya hayo, ninaamini mavazi yana mchango mkubwa katika hali ya mtu ya kisaikolojia. Ninapovaa t-shati mara nyingi nahisi nimepumzika na niko tayari kufikiria kwa uhuru. Ninapovaa shati nahisi nimejiandaa zaidi kwa majukumu mazito na yenye uwajibikaji. Kwa hiyo, kila vazi lina nafasi yake katika kuniandaa kisaikolojia na kile ninacho ngojea. Kwa kukamilisha naweza sema kwamba, ninapendelea t-shati kwa matumizi ya kawaida na kwa sababu ya faraja urahisi wake Lakini nadhamini sana shati kwa mazingira rasmi na ya kitaaluma Kwa pamoja, t-shati na shati zinanisaidia kujiwasilisha ipasavyo katika nyanja tofauti za maisha yangu na kunifanya nijiamini kulingana na mazingira niliyomo.

Uzoefu wa kazi ni leo, ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi kama mwandishi huru wa kitaaluma, that is freelance academic writing. Kwa mtazamo wangu binafsi, kazi hii hainifundishi tu namna ya kuandika vizuri, bali inanijenga kiakili, kimaadili na kitaaluma kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza kabisa, kazi ya uandishi, wa kitaaluma ilinifunza nidhamu binafsi na uwajibikaji mkubwa. Kama mwandishi huru, sina msimamizi anaye nisimamia kila wakati, na wala hakuna mtu anayenikumbusha nifanye kazi yangu. Nililazimika kujifunza kujipangia muda, kueka vipaumbele na kuheshimu makataa ya kazi. Nilielewa kuwa kuchelewesha kazi au kufanya kazi kwa uzembe, hainge huathiri sifa yangu na napoteza wateja. Kupitia hili na nilijifunza umuhimu wa kuwajibika kwa kazi yangu kama mtaaluma kamili. Pili, uzoefu huu ulinifundisha utafiti wa kina na kufikiria kwa uchambuzi. Kila kazi ninayopokea inahitaji kuelewa mada mpya. Nifanye utafiti wa kina, nisome michapisho ya kitaaluma na kuchambua moja hoja kwa umakini. Nilijifunza jinsi ya kutofautisha vianzo vya kuaminika na visivyo vya kuaminika namna ya kutumia nukuu ipasavyo na jinsi ya kuwasilisha hoja kwa mtiririko wa kitaaluma. Hii ilinikuza sana kiakili na kunifanya niwe mtu aliyependa kujifunza kila siku. Tatu, kazi ya uandishi wa kitaaluma ilinifunza ustadi wa mawasiliano na mahusiano ya kikazi. Nililazimika kuwasiliana na wateja kuhusu sehemu mbalimbali za dunia, wenye mahitaji, matarajio na mitazamo tofauti. Nilijifunza kuuliza maswali sahihi kabla ya kuanzia kazi, kuelewa maelezo ya mteja na kutoa marejesho kwa heshima hata pale ambapo kulikuwa na changamoto. Uzoefu huu ulinifunza uvumilivu kusikiliza na umuhimu wa mawasiliano wazi katika kazi yoyote. Aidha, kazi hii ilinifundisha kubadilika na kuwa mwepesi wa kujifunza. Kama mwandishi huru wa kitaaluma, sikua na anasa za kubaki katika eneo moja la maarifa. Leo, ningeandika kuhusu sayansi ya jamii, kesho, afya ya umma na siku nyingine biashara au elimu. Hii ilinilazamisha kuwa mtafiti mwenye kubadilika haraka, mwenye kujifunza kwa kasi na asiyekupa changamoto mpya. Kupitia hii nilijijenga na kujiaminia kwamba ninaweza kujifunza na kushughulikia mada yoyote kwa bidii na umakini. Zaidi ya hayo, kazi hii ilinifunza maadili ya kitaaluma na uadilifu. Ninaelewa kwa kina umuhimu wa kuepuka wizi wa kazi za wengine, kuzingatia uandishi halali na kuheshimu viwango vya kitaaluma. Nilijifunza kwa ubora wa kazi, kuwa ubora wa kazi hauko tu katika lugha nzuri, bali pia katika uaminifu wa taarifa, mantiki ya hoja na heshima kwa taaluma husika. Mafunzo haya yamenisaidia hata nje ya uandishi katika namna inayofikiri au kufanya maamuzi. Mwisho, uzoefu wangu umenifunza kujitegemea na kuthamini juhudi zangu binafsi. Nilijifunza kuwa kipato changu, kilitegemea moja kwa moja bidii, ubora na kujituma kwangu. Na hii ilinifanya niheshimu kazi kuthamini muda wangu na kujiamini katika uwezo wangu. Nilijifunza kwamba mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa kazi ya kujituma, kwa kuvumilia na pia kwa kujifunza kila siku.

Kwangu mimi kampuni ninayoaminia teknolojia ni mbili. Samsung na Oraimo. Kwa mtazamo wangu, Samsung ni kampuni ya teknolojia nayoamini zaidi katika hizi mbili. Kwa sababu ya historia yake ndefu ya uvumbuzi na ubora wa bidhaa zinazoweza kutumika kila siku. Kwanza kabisa, Samsung ni kampuni kubwa ya kimataifa yenye uzoefu wa miaka mingi katika sekta ya teknolojia. Hii namaanisha kuwa bidhaa zao, hasa simu za mikono, kompyuta na vifaa vya nyumbani kama fridge, cooker, gesi zao. Zimepita tafiti nyingi za kitaalamu kabla ya kuzinduliwa sokoni. Ninapenda jinsi Samsung inavyojali ubora wa vifaa na kutumia vifaa imara na teknolojia za kisasa ambazo zinafanikiwa kwa matumizi ya kila siku. Kwanza kabisa, Samsung ni kampuni kubwa ya kimataifa yenye uzoefu wa miaka mingi katika sekta ya teknolojia. Kwa mfano, familia ya Samsung S na Samsung Z ambazo ni foldables inaonyesha jinsi kampuni inavyoweza kuzalisha vitu vipya, kinachovutia na kinachofaa kwa soko. Kwa mtazamo wangu, hii inanionyesha kuwa kampuni, haieki tu kwenye kile kinachoshikika, sasa bali inaongeza mabadiliko ya badaaye pia. Either Samsung ina mtandao mkubwa na huduma kwa wateja duniani kote, kitu kinacho kitu ninachodhamini sana. Ninapoweka thamani ya kuaminika, napenda kujua kwamba ninaweza kupata msaada popote nilipo iwapo kuna shida yoyote kwa kifaa changu. Oraimo kwa upande mwingine ni kampuni naniyothamini pia. Hasa kwa vifaa vya elektroniki ndogo kama earbuds, saa za mkononi na vifaa vya wearables. Ninapenda sana jinsi oraimo inavyotoa bidhaa zenye thamani nzuri kwa pesa kwa maana ya ubora ya wa kutosha kwa bei isiyopenya. Kwa mfano kwa bidhaa kama saa za smartwatch na earphones, oraimo mara nyingi inatoa vipengele vya kuvutia. Kama ubora wa sauti, muundo mzuri na betri inayodumu, kwa bei nafuu kuliko chapa zingine kubwa. Kama mtu anayependa vifaa vinavyofanya kazi vizuri, bila kulipa bei kubwa, oraimo ni chaguo langu mzuri sana. Hata hivyo ni muhimu kusema kwamba ubora kwa ujumla wa bidhaa za Oraimo huenda si sawa kabisa na ule wa Samsung hasa ninapokuja suala la vifaa vikubwa zaidi kama simu za mikononi na kompyuta. Kwa hivyo, najiona nikiwa na imani ya kawaida na Oraimo. Si kwa imani iliyo, niliyonayo kwa Samsung kwa teknolojia za mistari wa mbele na uendelevu wa uvumbuzi. Kwa mukhtasari, Samsung ni kampuni ninayoiamini zaidi kwa ujumla Kwa uvumbuzi wa teknolojia, ubora dhabiti wa vifaa, huduma bora ya wateja na thamani ya muda mrefu Oraimo ni kampuni ninayothamini kwa vifaa vya nyongeza vinavyotoa thamana nzuri kwa pesa Haswa kwa wale wanaotaka teknolojia ya kila siku bila gharama kubwa.

Kwangu mimi wakati wa mapumziko kazini huwa nafanya mambo yanayo nisaidia kupumzisha akili, kurejesha nguvu na kujitayarisha kuendelea na kazi kwa umakini zaidi. Kwa mtazamo wangu binasfi, mapumziko siyo kupoteza muda, bali ni sehemu muhimu sana ya kufanya kazi kwa ufa kwa ufanisi. Kwanza, ninapotoka mapumziko napenda ninapotoka mapumziko napenda kujitenga kidogo na kazi mwenyewe. Kama nimekua, nime nikikaa mbele ya kompyuta kwa mda mrefu na chukua nafasi hiyo kusimama, kunyoosha mwili na kutembea kwa dakika chache. Hii hunisaidia kupunguza uchovu wa mwili hasa mgongo na macho na kunifanya nihisi nafuu ka bila ya kurudi kazini. Kwa upande wangu, mabadiliko madogo ya mazingita yana michango mikubwa katika kuboresha hali ya mwili na akili. Pili, mara nyingi hutumia muda mapumziko kusoma kitu kisicho cha kazi. Huenda ikawa ni makala fupi, habari, maandishi yanayo nipa motisha, ama natumia nasoma vitu kati katika mitandao. Kusoma wakati wa mapumziko hunisaidia kubadilisha mtiririko wa mawazo na kuipa akili yangu nafasi ya kupumua. Badla ya kuendelea kuwaza majukumu au ma makata, nachagua kusoma kitu chepesi, kinacho nipa mtazamo mpya na kuburudisha kia akili. Pia wakati mwingine, kutumia mapumziko kuwasiliana na watu wengine. Naweza kuzungumza na wen wenzangu, marafiki zangu, kupigia simu familia na marafiki au kubadilishana mawazo kwa muda mfupi. Mawasiliano hayo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha kuwa maisha haya hayaishii kazini pekee Kwa mtazamo wangu mahusiano ya kijamii ni muhimu sana hata katika mazingira ya kazi. Kuna nyakati pia ambapo, mapumziko yangu huwa ni ya kutafikiri kutafakari kibinafsi. Nakaa kimya kwa dakika chache, napumua kwa kina na kujidhmini. Nauliza nafsi yangu kama kazi inaendelea vizuri, kama naelewa kinacho ninachofanya na kama, kuna jambo nahitaji kuboresha. Tafakari hii hunisaidia kurudi kazini nikiwa na mwelekeo mpya na umakini zaidi. Kwa kuwa kazi yangu inahitaji umakini mkubwa akini, ninajitahidi sana kuepuka kutumia mapumziko kufanya kazi nyingine nzito ya kiakini. Badala yake, nachagua shughuli nyepesi zinazo lenga kupumzisha akili. Wakati mwngine, kusikiliza mziki kwa sauti ya chini na kuangalia video fupi zinazo burudisha Instagram ama TikTok. Hii hunisaidia kupunguza shinikizo la kazi bila kupoteza muda mwingi. Zaidi ya yote, ninaamini mapumziko ni nafasi ya kujijali. Ninapohisi njaa au kiu, hutumia muda huo kula au kunywa kwa utulivu bila haraka. Kujali mahitaji madogo ya mwili hunisaidia kuwa na nguvu zaidi na kuendelea ya kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa mtazamo wangu, mfanyi kazi aliyejijali, hufanya kazi bora zaidi kuliko, anayejiskuma bila kupumzika. Kwa kumalizia, wakati wa mapumziko, mi huchagua kufanya mambo, yanayo nijenga na kunirejeshea nguvu. Iwe ni kutembea, kusoma, kuzungumza na wengine kutafakari ama kupumzisha akili. Nina amini kuwa mapumziko mazuri, hunifanya nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya, mawazo yalio pangwa vizuri na hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Mwalimu wangu mkuu katika maisha ilikuwa mzazi wangu, hasa alinefunza maadili, nidhamu na mtazamo wa maisha. Kwa mtazamo wangu binafsi, elimu niliopata shule na kazini ni muhimu sana, lakini misingi ya maisha nilio jifunza kutoka kwa wazazi wangu. Ndio imenijenga kwa undani, zaidi na kuadhiri kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, mzazi wangu alinifunza dhamani ya nidhamu na bidii. Tangu nikiwa mdogo, nilifundishwa kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, bali yanahitaji juhudi, uvumilivu na kujituma. Alinionyesha kwa vitendo kuamba kufanya kazi kwa bidi hata pale hali ningumu, ni njia ya kujijenga na kujiandaa kwa maisha ya baadae. Mafundisho haya yamenisaidia sana katika masomo, kazi na changamoto mbalimbali ni nazo kutana nazo. Pili, mzazi wangu amenifunza kuwajibika kwa matendo yangu. Nilijifunza kwamba kila uamuzi ninayofanya unamatokeo yake, mazuri au mabaya. Badala ya kulaumu wengine au mazingira, nilijifundisha kuchukua jukumu na makosa yangu na kujifunza kutoka na nayo. Somo hili limekua muhimu sana katika maisha yangu ya kazi na mahusiano kwa sababu limenifanya niwe mtu aliaminika na alie kubali kujirekebisha. Zaidi ya hayo, nilifundishwa maadili ya heshima na hutu. Nilifundishwa kuheshimu watu na watu wote bila kujali hali yao ya maisha, elimu ama nafasi walionayo. Mzazi wangu alinionyesha kwamba utu wa mtu upimwa kwa namna anavyowatendea wengine, hasa wale waliodhaifu au wasio na sauti. Mafundisha hayamenifanya ni jitahidi kwa mtu mwenye huruma, mwenye kusikiliza na mwenye kudhamini tofauti za watu. Pia, mzazi wangu alinifundisha umuhimu wa elimu na kujifunza maisha yote. Hakunilazimisha tukunisome ili nipate vyeti, bali alinionyasha kuwa elimu ni chombo cha kufungua akili na kubadilisha maisha. Alinisistizia kusoma, kuuliza maswali na kutafta maarifa hata nje ya darasa. Hili ndilo limenwekea msingi wa shauku yangu ya kujifunza na kujiboresha hadi leo. Zaidi, zaidi ya yote, mzazi wangu amenifunza uvumilivu na matumaini. Katika nyakati ngumu, alinifundisha nisikate tamaa, bali niangali changamoto kama fursa ya kujifunza na kukua. Alinioyesha kwamba maisha haikosi misuko-suko, lakini jinsi ninavyokubaliana nayo, ndiyo huamua umustakabali wangu. Somo hili limekuwa nguzo muhimu sana katika safari yangu ya maisha, hasa ninapo kutana na vikwazo ama kushindwa. Kwa ujumla naweza sema, kwa thati kwamba mzazi ndiye alie nifunza jambo muhimu zaidi. Mambo ya jinsi ya kuwa binadamu kamili, mwenye maadili, mwenye uwajibikaji mkubwa na mwenye mwelekio mzuri wa maisha. Mafundisho haya yameendelea kuniongeza katika maamuzi yangu, mitazamo yangu na malengo yangu na ninaamini yataendelea kuwa mwanga katika safari yangu ya maisha kwa muda mrefu hujao.

Wakati ninapo hisi wasiwasi kwa wangu uwa nafanya mambo kadhaa kwa makusudi ili kutuliza akili, kudhibiti hisia na kurejesha muelekeo wangu. Kwa mtazamo wangu binafsi wasiwasi ni hali ya kawaida ya binadamu lakini nimejifunza kwamba kilicho muhimu zaidi ni kuhepa, si kuheepa, bali ni kujua namna ya kushugulikia kwa afya na busara. Kwa kabisa, ninapogundua kuwa nimeanza kuwa na wasiwasi Hujitambua na kuuliza na kubali Sijilazimishi kujifanya niko sawa wakati siko Hujiambia moyoni, nikihisi wasiwasi na hilo ni sawa kukubali hali hiyo unisaidia kupunguza presha ya ndani Kwa sababu najua kwamba kujilaumu au kujikandamiza, uongeza hatua mzito wa mawazo. Hatuwa hii ya kwanza, ufanya nijisikie nafuu kidogo na kunipa nafasi ya kuanza kujituliza. Hata hivyo, nafanya na kupumua kwa kina na utaratibu. Kuwacha kile ninachofanya kwa muda mfupi, kuvuta pumzi polepole, kupitia pua na kuitoa taratibu kupitia mdomo. Nafanya hivyo mara kadhaa hadi nihisi mapigo ya moyo yametulia. Kupumua kwa kina hunisaidia kutuliza mwili wangu na kwa uzoefu wangu, mwili unapotulia akili uanza kutulia. Hii ni njia rahisi na enye nguvu sana kwangu. Pia, ninapokuwa na wasiwasi, ujitenga kidogo na chanzo cha wasiwasi ikiwa inawezekana. Kama ni kazi nzito au mawazo mengi yanayonikandamiza, ujipa mapumziko mafupi. Naeza kusimama kutembea kwa dakika chache, kubadilisha mazingira ama hata kulala. Mabadiliko haya hunisaidia kuondoa akili yangu kwenye msongo wa papo kwa hapo na kunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu zaidi badae. Kwa nyakati nyingi, wasiwasi wangu utokana mawazo mengi yanayozunguka kichwani. Kwa hivyo, ninapohisi nimezidiwa huandika mawazo yangu, huandika mawazo yangu, ninaandika kila kinacho nitia wasiwasi na nini nitafanya na kwa nini kinanitia wasiwasi na nini kiko ndani ya uwezo wangu ukithibiti. Kuyaweka mawazo haya kwenye karatasi, hunifanya nione mambo kwa wazio zaidi, mara nyingi hugundua kwa baadhi ya hufo zangu si kubwa. Zaidi ya hayo ninapootafuta utulivu nasoma au kusikiliza kitu kinachonipa amani ya moyo. Huenda ikawa ni mziki wa taarabu, mziki wa kutia moyo au hata kusoma kitu chepesi, kisicho na presha. Hii unisaidia kuhamisha umakini wangu, kutoa kwenye hofu na kueleza chenye jambo na linalonijenga kisaikolojia. Wakati mwingine, ninachagua kuwasiliana na watu ninaothamini. Kuongea na familia na marafiki au mtu wa karibu unisaidia sana. Si lazima atoe suluhisho mara nyingi. Unisaidia tu kupunguza mzigo mkubwa wa wasiwasi, kujifunza kwanza kubeba mambo pekeangu, kunifanya niwe nasikia uzito zaidi, lakini kushiriki pamoja unipafaraja. Pia, ninajikumbusha kitu kimoja muhimu sana, si kila kitu kiko chini ya uthabiti wangu. Ninapokuwa na wasiwasi najiuliza, ni nini naeza kufanya sasa na ni nini niache. Kujifunza kuachilia mambo yasiyoweza kubadilishwa, unisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani.

Kwangu mimi, napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo, tulivu na ilio safi. Kuliko sehemu kubwa zenye kelele mingi, na pia pesa hazifiki, sijafika hapo. Ninapochagua mahali pa kula, siangali tu chakula bali pia mazingira, usafi, huduma, na hali tulivu inayowezesha kufurahia mlo wangu kwa amani. Kwanza napenda mikahawa iliotulivu na yenye mipangilio mizuri. Sipendi sehemu zilizojaa kelele au msongamano mkubwa wa watu. Kwa sababu, hunifanya nikose raha ya kula. Napenda mahali ambapo naweza kula kwa utulivu, kuzungumza bila kupasa sauti, au hata kula pekee yangu nikiwa na amani ya akili. Kwa upande wangu, kula siyo tu kushibisha tumbo bali ni uzoefu. Unauhitaji utulivu na faraja. Pia napenda kula mahali pasafi. Usafi ni jambu la msingi sana kwangu. Ninapenda kula katika maeneo yanayoona wazi kuwa naona wazi yanazingatia usafi wa chakula vyombo na mazingira kwa ujumla. Usafi hunipa imani kuwa chakula ninachakula ni salama na kimetayarishwa kwa uangalifu. Bila usafi ya chakula kizuri, huwa hakinivutii. Kwa hiyo, mara nyingi huchagua maeneo ambayo nimewahi yatembele ama nimesikia sifa zake nzuri kutoka kwa watu ninaowaamini. Pia napenda kula katika mikahawa inayotoa chakula cha kawaida lakini kilichoandalua kwa ubora. Sipendi sana vyakula vilivyo changanywa kupita kiasi na vya kifahari sana. Badala yake napendelea chakula cha kawaida kama wali, nyama mboga, au vyakula vya kienyeji vilivyo pikwa vizuri. Ninapopata sehemu inayopika chakula chenye latha ya nyumbani lakini kwa mpangilio mzuri nahisi nimeridhika sana. Na zaidi ya hayo, napendelea kula nje ya nyumbani katika maineo yenye huduma nzuri na yenye heshima kwa wateja wake. Ninathamini wahudumu, wanaojali, wanaosikiliza na wanaotoa huduma kwa heshima. Huduma nzuri hunifanya nijisikie nimekaribishwa na kunifanya nitake kurudi tena hapo baadaye. Kwa mtazamo wangu naamini, ninavyohudumiwa ni sehemu muhimu ya uzoefu wa kula nje. Wakati mwingine pia napenda kula nje ya nyumba kama nje ya kubadilisha mazingira. Inaweza kuwa baada ya kazi ndefu, nyumbani au wiki yenye msongo wa mawazo mingi. Kula nje hunipa nafasi ya kukumzisha akili, kujiburudisha kidogu na kujitunza. Katika hali hiyo, hata mkahawa mdogo wa karibu, unaeza kuwa wa maana kubwa kwangu kama unanipa utulivu na chakula kizuri. Kwa kawaida, na napomaliza naeza sema kwamba, napenda kula nje ya nyumba. Katika sehemu tulivu, sehemu ambayo ni safi, sehemu ambayo inazingatia usafi wa hali ya juu, na zenye huduma mzuri na chakula cha kawaida. Kilichoandaliwa kwa ubora. Kwangu kula nje si swala la anasa, bali ni kuhusu kupata utulivu kuridhika na kufurahia muda wangu wa amani.

Kwangu mimi kwa mtazamo wangu, mandhari nzuri zaidi niliowai kuona ni ile inachanganya uzuri wa asili wa utulivu wa akili, ambapo kila kitu kinapangwa na Mungu kwa usahihi wa ajabu. Mandhari haya sio tu ya kuvutia kwa macho bali, hunifanya ni hisi amani ya ndani, kushukuru maisha na kuungana na ulimwengu kwa njia kipeke. Kwanza, nakumbuka mandhari ya mlima, uliojaa majani ya kijani, upishana wa anga wa bulu, yenye mawingu madogo ya nayo teleza taratibu. Nilipokuwa pale nilihisi kama kila pumzi yangu ilikuwa haina uzito jua ilipochomoza taratibu, mwangaza wake wa dhahabu, ulipenya kwenye majani na kuunda mchanganyiko warangi usio wakukifana. Mandhari hii ilinifunza dhamana ya uvumilivu na busara kwa sababu mlima mwenyewe ni wenye urefu huu ni matokeo mabadiliko ya muda mrefu. Nilisi umuhimu wa kuchukua muda kidogo kila siku kuangalia maisha kwa mtazamo mpana. Kama vile mlima ulipo shikilia utulivu wake kwa karni nyingi. Pili mandhari ya pwani penye mchanga mweupe maji ya bulu ya kina na mawimbi yanayopiga ta ratibu kwenye mwamba. Na nilipokuwa natembelea kando ya pwani. Sikio langu lilisikia mziki wa mawimbi. Pumzika yangu ikaungana na upepo na kila kizito cha mawimbi kilinifanya nihisi maisha ni mazuri. Mandhari ya pwani ilinifundisha umuhimu wa kupumzika, kujitunza na kushukuru kile kilicho karibu nami. Hakuna haraka wala wasiwasi, kila kitu kilikuwa kwa wakati wake na kwa muda huo nilihisi sehemu ya ulimwengu mkubwa lakini tulivu. Zaidi ya hayo napenda viroba vya misitu, enye mchanganyiko wa rangi za majani na maua. Napokuwa nilipokuwa pale nilihisi kila kitu kikiwa hai, kikiwa na nguvu ya kipekee pia. Mandhari hii ilinifundisha umuhimu wa kuepuka kuwa na mawazo makali, bali kuzingatia uzuri uliopo kila sehemu. Kila rangi, kila jani ilipopasuka, kila cheche zajua iliopenya kwenye majani, nilifundisha kudhamini kila kitu kidogu katika maisha. Zaidi ya mandhari ya asili, pia nakumbuka mandhari ya mji usiku kukiwa na taa kwa majengo na barabara. Ziki jumuika na anga lenye nyota, mandhari hii inanifunza kuwa na uzoefu wa binadamu na wa asili unaweza kuunganishwa kwa uzuri. Nilipokuwa nikitazama kutoka juu ya jengo niliona umbo la mji ukijumuika na anga na nikaisi muundo mkubwa wa maisha unaendelea bila mimi Mandhari hii nifundisha pia kwa uzuri wa teknolojia na maendeleo ya binadamu lakini kwa heshima ya utulivu wa dunia asili Kwa kumalizia, mandhari nzuri zaidi zaidi niliowai kuona ni zile zilizo changanya utulivu, rangi, mwendo wa maumbile na hadithi za muda. Kila mandhari ili nifunza jambo fulani. Uvumilivu, amani ya ndani, shukrani, na uthamini wa uzuri wa maisha. Kwa mtazamo angu, kuona mandhari nzuri sio starehe kwa macho, bali ni darasa la maisha ambalo inafunza mtu kuwa mzima, mwenye shukrani na mwelekeo mzuri moyoni na akilini.